Wakati wa juakali napenda sana kukaa ndani. Kwa kweli wakati wa jua kali sana saa sita, hadi saa tisa asubuhi napendelea kukaa ndani. Ninatunga dirisha yangu na nafafanua pazia. Na mara nyingi ninawasha kipepeo au AC kama kuna umeme. Inakaa mahali pa baridi na kusoma kitabu. Inatujaribu kutazama filamu au kufanya kazi za nyumbani kwa utulivu ninajaribu. Nanywa maji mengi wakati wa jua kali pia ni jambo muhimu sana nikunywe maji mengi. Na jua kali inakufanya upoteze maji mwlini haraka na kwa hivyo. Ninakuwa na chupa ya maji karibu na mimi daima. Mara nyingi ninaongeza limau au nana kwenye maji kuyafanya yawe ya kupendeza zaidi. Pia, kuvaa nguo zinazopumua pia, ninavaa nguo za rangi nyepesi au kitambaa kinachopumua, si nguo nzito au rangi nyeusi ambazo huchukua joto. Na wakati wa juakali pia nina changamoto kama umeme, mara nyingi jua kali inakuja na ukame, na umeme unakatika mara kwa mara. Bila kipepeo au AC, nyumba inakuwa kama tanuru. Wakati huo, tunajaribu kwenda chini ya mti au kivuli nje na mahali penye upepo.